Mimi nikiandaa ripoti za kazi huwa nafanya hivi. Kwanza hua nakusanya taarifa zote muhimu, data, maelezo na matokeo ya kazi niliyoyafanya. Kisha hua naziweka kwenye mpangilio, kuanzia utangulizi, malengo, kile kilichofanyika, matokeo na hitimisho. Napenda kutumia lugha ilio wazi ili yoyote akisoma aelewe kwa urahisi bila kuchaganyikiwa. Baada ya kuandika, huwa nasoma tena ripoti yangu kutafuta makosa madogo kama ya maandishi au sehemu zisizoeleweka vizuri. Mwisho, huwa naipanga vizuri kwa muundo wa kitaalamu kabla kuiwasilisha, aidha kwa pdf au kuchapisha kulingana na inavyohitajika.

Kumbukumbu moja ya ututoni ambayo bado inaniingia mayoni ni siku tulipoenda mtoni na familia nzima. Tulikuwa watoto watatu, mimi nikiwa mdogo zaidi. Tulifika mapema asubuhi, jua linaanza tu kuchomoza na maji yalikuwa baridi lakini safi. Kile kilichonifurahisha zaidi ni kwamba tulikuwa tunacheza tukirushiana maji. Tukijaribu kufukuza samaki wadogo kwa mikono, japo hatukuwahi kuwakamata. Mama alikuwa amebeba chakula na wakati wa mchana tuliketi chini ya mti mkubwa kula wali na kuku wa kukaanga. Harufu yake mpaka leo bado naikumbuka. Baba alitufudisha jinsi ya kutengeneza mashua ndogo za majani na kuzirusha mtoni. Watu wote ambao ninawapenda zaidi walikuwa pale. Hakuna presha, hakuna haraka, ni furaha tupu. Kumbukumbu hiyo ni maalumu kwa sababu ilinifanya nijue maana ya kuwa pamoja, kushiriki wakati na kujisikia salama. Kila ninafikiri, kila nifikiriapo siku hiyo na hisi utulivu, joto la upendo na tabasamu linalojitokeza tu bila kujizuia.

Programu ninayotumia kila siku ni whatsapp. Naipenda kwa sababu ndiyo njia rahisi zaidi ya kuwasiliana na familia, marafiki na hata watu wa kazi. Kila asubuhi huwa na angalia ujumbe ya ulioingia. Kisha baadaye siku nzima huitumia kutuma taarifa picha au kufanya mawasiliano ya haraka. Mbali na whatsapp mara nyingi pia hutumia google chrome kutafuta taarifa na youtube kuagalia video za kujifunza au kujiburudisha.

Timu ninayo ipenda ya mpira wa miguu ni manchester united. Nilianza kuipenda zamani sana nikiwa bado mtoto kwa sababu kaka yangu alikuwa ana iunga mkono na tulikuwa tuna angalia mechi pamoja kila wikiendi. Pole pole ikawa timu yangu ya moyo. Mchezo ni nao kumbuka zaidi ni ule walipo cheza na psg kwenye champions league wakarudi kutoka nyuma na kushinda dakika za mwisho. Nilikuwa nimesimama tu mbele ya televisheni. Moyo unadunda hadi goli la mwisho lilipotokea. Nikaruka juu kwa furaha. Mchezaji ninae mpenda zaidi wa zamani ni Wainierune alikuwa na nguvu. Mpambanaji na kila mara alileta kitu cha tofauti uwanjani. Kwa sasa nampenda Bruno Fernandez Kwa sababu ya ubunifu wake na namna anavyo ongoza timu. Timu ikishinda mimi najisikia kama siku yangu imebadilika nzima. Furaha nguvu na hata najisikia kama mimi ndie ningeingia uwanjani nikafanya kitu. Kwa kweli, kushinda kwa timu yangu kuna niweka kwenye mudi nzuri sana.

Chakula ninacho penda kula jioni ni ugali na samaki wa kukaanga. Napenda pia kuviunganisha na mboga za kijani kama skumawiki au mchicha inafanya chakula kuwa kamili na chenye afya. Wakati mwingine napenda pia chicken stew kidogo na wali au chapati. Hasaa nikitaka kitu kilicho laini na cha ladha. Kwa kawaida, chakula cha jioni kwa guni kitu kinacho nifanya nihisi nimekamilika na tayari kupumzika baada ya siku nzima.

Mboga ninazozipenda kula ni sukumawiki, mchicha na kunde. Sukumawiki ni rahisi kupika na kila wakati inaleta ladha nzuri, ukichaganya na wali au ugali. Mchicha napenda kwasababu ni laini, yenye virutubisho na inaweza kupikwa kwa njia nyingi, kwa mchuzi au kukaangwa kidogo. Kunde napenda kwasababu ni tamu kidogo na hutoa ladha nzuri pale unapoongeza chumvi kidogo na mafuta. Kwa kifupi, mboga hizi huongeza afya na nguvu kwenye chakula changu cha kila siku.

Usiku kabla ya kulala, mimi huwa nafanya mambo haya. Kwanza, huwa naosha uso na kusafisha meno ili nijisikie safi na mtulivu. Kisha, huwa naandaa mambo ya kesho kama kupanga nguo, kutengeneza chakula kidogo au kuangalia ratiba yangu. Baada ya hapo, huwana kaa kimya kidogo nikiangalia kitabu au video fupi za burudani. Mara nyingine, huwa naweka simu mbali kidogo ili nisizungushwe na taarifa. Na kujitulia kabla ya usingizi. Mwisho, huwa naanza kufikiria mambo mazuri ya siku hiyo nikitafakari kwa sekunde chache kabla ya kulala. Kwa hivyo usiku kwangu ni muda wa utulivu na maandalizi ya kesho.